Mahali ambapo ninapopenda kukaa ni mahali palio na utulivu mahali ninaaminika na mahali nina matumizi yangu yanaeleweka Kwa hivyo napata motisha na nguvu ya kuwa mahali kama hapo Pia nikiwa na familia na marafiki napenda pia mahali kama hapo.

Ninapendelea kitanda kigumu au kizuri Mimi napenda kitanda ambacho si kigumu na si kizuri sana Hii ni kwamba Ninapokuwa na mgeni Tunaweza kulala kwa utulivu na nabila kusumbuliwa kwa ugumu wa kitanda Kwa hivyo kitanda kilicho katikati ya ugumu na uzuri hicho ndicho kitanda ambacho ninacho kipenda zaidi.

Mafunzo ya kazi ambayo ni na ya menisaidia zaidi ni mafunzo ya utaratibu na kukusikiliza wenzako. Huu utaratibu umenisaidia kukuishi na watu vyema, kuwaelewa na kuwapa nafasi ya kujizungumza halafu mimi nasikiza na kuwapa mawaidha baadaye. Kwa hilo napenda sana kusikiza, ndio ndiposa niweze kuwa na uhusiano mzuri na watu.

Jinsi ninavyo jihisi kuhusu kusubiri kwenye mstari ni mbaya Kwa hivyo mimi sipendi kusubiri kwa mstari kwa kuwa napoteza muda mwingi ambao naweza tumia kufanya kazi ingine inayonifaidisha Kwa hivyo mim sipendi kusubiri kwenye mstari ila kungoja mtu kwenye mstari.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya samawati. Samawati ni rangi inayopendeza na ni rangi inayo onekana vyema kwenye nyumba. Kwenye paa za nyumba yangu nimepaka rangi ya samawati na iyo inanikumbusha kuwa dunia inahitaji uzuri kama wa samawati.

Katika muda wa mwisho mimi napenda kutafuta kila kitu ninachokiitaji na kukifungia kwenye begi Ninapofanya hivi, ninahakikisha kwamba ninapoenda Ninautulivu wa roho kwa kuwa kila kitu ninachokiitaji nimekieka kwenye bagi Kwa hivo mimi muda wa mwisho ni wa muhimu na napenda sana kujipanga vilivyo.

Kwa siku mimi naweza kunywa maji chupa kama mbili ama tatu kufuatilia na jua la hiyo siku Hali ya anga ndio inayosababisha mimi kunywa maji chupa kama mbili ama tatu Kwa kuwa ninaposikia joto jingi mwilini napenda kunywa maji ili initulize.

Mimi katika mradi mpya wakazi ni napenda kueka bidii Ndiyo niweze kuwa moja wapo ya wale waliofanya vizuri Kwa kuwa napenda ku naheshimu kazi yangu na naifanya kwa bidii So kwa muda kwa mradi wowote wenye naopewa kwenye kazi ni napenda kujipanga, kujitahidi na kuwa mmoja wa wale waliofanya kazi vizuri.

Kitu kinachofanya nicheke zaidi ni uwepo wa watu wanaochekesha. Mfano, kuna watu waliokuwa na dhana ya kuchekesha watu na jambo hilo nalipenda sana. Kitu kingine ni wakati kwa mfano kama mtu niliye karibu naye anapoanguka kwa mzaha. Mimi napenda kucheka na kusikia vizuri.

Mafanikio ya kibinafsi ni nayodhamini kazini ni mafanikio ya kuelewana na wafanyi kazi na pia kuwa tumikia makastoma vizuri. Ili jambo ninalipenda kwa kuwa wakati watu wanawasiliana vyema na kila kitu kinaenda vilivyoitajika kazi inakuwa na uraisi mzuri.

Je, ninaishi mahali nilipozaliwa na mimi naishi mahali nilipozaliwa nilizaliwa kenya na hapa ndipo ninapoishi Napenda kenya kwa kuwa kuna utulivu hakuna vita na watu wana wanapendana na wanatumikiana vyema Kila mtu anajua jukumu lake na kwa hivyo watu wanaishi kwa upendo na amani.

Nasherehekea mwaka mpya vipi. Mimi nasherehekea mwaka mpya kwa kununua nguo, naponunua nguo mpya, nasikia vyema rohoni, na pia tunapika keki, tunapika vyakula vingi, na pia kuchinja kuku. Kuchinja kuku ni mojawapo ya sherehe kubwa sana, kama hapa Kenya. Sisi tunapenda kusherehekea na kula na wenzetu.

Je ni mewai jifunza kupiga gitaa naam Mimi ninapenda kupiga gitaa kwa kuwa ni sanaa ya mziki inayo manufaa sana Hii ni sana iliyo rahisi kupiga na inaambatana na ala zingine za mziki sana Mimi napenda gitaa na ningependa watu wengi pia wajifunze kucheza gitaa Kwa kuwa gitaa inaladha tamu ya mziki.

Unafanya marafiki wapya vipi? Jinsi ya kufanya marafiki wapya ni kwa kuzungumza vyema na tuliozungumza nao pia wanapata hio dhana ya mimi kuwa mchekeshi sana na mtu mwenye ukarimu mwingi Kwa hivo ni tunafanya urafiki bila wasiwasi.

Kitu ninachofanya kukamilisha kazi kwa wakati uliofaa ni kutayarisha kila kitu vile vih itajika kujipanga vilivyo na kuzungumza kwa nidhamu kwa watu wa kubwa Kwa hivyo ninapofanya hivyo hizo vitu zote ninaweza kukamilisha kazi yangu kwa wakati uliofaa.

Changamoto kubwa ni nayo kutana kwenye kazi ni wafanyi kazi wenzangu ambao wenye wako juu yangu wanapenda kujisikia wako vyema kutuzidi sisi tulio chini yao Kwa hivo hilo jambo linakera na si jambo zuri sana Jambo lingine ni kazi mingi kwa siku na kusimama sana kazini Hilo pia ni jambo linalo nifanya nisiwe na wakati mwema kwenye kazi.

Zana gani za kidijiti ninazotumia kila siku Zana moja ni simu simu naitumia kila siku kwa kuwa ni zana ambayo inafanikisha mawasiliano kati ya mimi na wenzangu, marafiki, familia na wengineo Kwa kuwa inaweza kufanya mawasiliano yawe raisi na yawe mazuri Kwa hivo napenda sana kutumia zana hii.

Ushauri ningependa kutakumpa mtu anaye anza kazi ni ajitahidi, asife moyo, andelee kusukuma, hatakama ni ngumu. Kwa sababu kile kidogo kidogo hujaza kibaba. Kwa hivo nigependa kila mtu anaye anza kazi, awe na bidhi na awe n akili ili yotimamu ili aweze kufika mbali kimaisha.

Kitu ambacho ninafanya nikiwa na wasiwasi ni kujituliza kimoyo kwa kuwa najiambia mimi ni mwanaume na wanaume wafai kuwa na wasiwasi Jambo jingine ni kwa kuzungumza na ninao ninaopenda zaidi kwa nye maisha yangu Jambo hilo linanisaidia kutuliza moyo na kufanya akili iweze kukuna kili Kuna kili yaliyo itajika.

Je ninapenda kuoga kwa maji ya moto naam mimi napenda maji moto kwa kuwa maji moto ya nafanya uoga wa baridi uishe na pia ni muhimu sana kuoga kwa maji moto kama unagonjwa wakimwili unaoogopa maji baridi Kwa hivo kuoga majimoto ni jambo la maana sana na ningependa watu walio walio mahali pa u ubaridi waoge majimoto.

Kinywaji ninachokipenda kunywa asubuhi ni chai, kwa kuwa chai ni mojawapo wa kinywaji kilio na manufaa zaidi kwenye mwili chai pia inachangamsha mwili na inafanya mtu kuwa na utulivu Pia napeda kunywa maji na maji yenyewe ya baridi Hili pia linanisaidia kuchangamka.

Je ninapenda upepo au AC? Mimi napenda upepo kama upepo kwa kushinda AC sababu kuwa upepo una utulivu mwingi kuliko AC na AC inatumia moto mwingi waki moto moto moto mwingi sana ambao unanikarimu pesa nyingi.

Jambo linalofanya sana ni kutuliza matumizi ya plastiki ni kurecycle, kuchukua kwenye matumizi na kuyafanya tena yarudi matumizi Ninapenda kuchukua plastiki zilizotupwa, nazikusanya, nazichoma, na kama zinaweza tumika tena, nazitumia tena, ili ziweze kupunguza madhara yake kwenye mazingira.

Ninapenda kucheza na watoto naam Mimi napenda kucheza na watoto kwa kuwa watoto ni watu wazuri sana na watu wenye nidhamu Mimi napenda watoto wadogo walio na uchangamvu kwa kuwa watoto ni baraka kutoka kwenye mungu Watoto wengine pia wanasumbua na sipendi kucheza nao.